Ninapenda kusherehekea mwaka mpya kwa furaha na shukrani. Kila mwaka napanga shughuli ndogondogo ambazo hufanya siku kuu iwe maalum. Kwanza hupanga muda na familia au marafiki wa karibu. Kwani kushirikiana na wapendwa kunaleta furaha na amani moyoni. Tunaweza kuandaa chakula kizuri kushirikiana michezo au tuzungumze kuhusu mambo mazuri tuliopitia mwaka uliopita. Zaidi ya hapo napenda kutumia muda huu kutafakari kuhusu malengo yangu binafsi. Hii ni nafasi ya kuangalia kilicho fanikishwa na mambo ya kuboresha katika mwaka ujao. Kwa kufanya hivyo ninajipanga kisaikolojia na kifikra. Jambo linalo nisaidia kuaanza mwaka mpya wa kumotisha na muelekeo mzuri. Mara nyingine husherehekea kwa sherehe ndogo za kifamilia, kuimba, kucheza, muziki na kuangalia moto wa mishumaa au taa ndogo. Hii huongeza hisia ya furaha, mshikamano na upendo kati yetu. Kwa kweli, kusherehekea mwaka mpya sio kuhusu sherehe au starehe. Bali ni wakati wa ushirikiano, shukrani na matumaini. Kila mwaka napenda kusherehekea mwaka mpya kwa furaha, amani na kupanga maisha yangu kwa mpangilio bora ili kuanza mwaka mpya nikiwa na nguvu, matumaini na matumaini mazuri.

Nani hapendi chakula kitamu? Karibu kila mtu hufurahia chakula kitamu chenye ladha nzuri kwa sababu chakula kitamu huleta furaha na kuridhika. Mimi binafsi napenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kihisia. Ninapokula chakula chenye ladha nzuri hupata nguvu na motisha ya kuendelea na shughuli za kila siku. Zaidi ya hapo chakula kitamu huleta watu pamoja. Tunapokula na familia au marafiki, chakula kizuri hufanya mazungumzo yawe matamu zaidi na huimarisha uhusiano. Pia chakula kinachoandaliwa kwa usafi na upendo huwa na ladha ya kipekee ambayo huwacha kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, kupenda chakula kitamu si jambo la kushangaza kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Chakula kizuri huchangia afya njema, furaha na mshikamano kati ya watu.

Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali, zinazolenga kuimarisha ustawi na mshikamano. Kwanza, hushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, kusaidia majirani pale wanapohitaji msaada. Na kushiriki mikutano ya kijamii inayolenga maendeleo ya eneo letu. Hatua hizi, husaidia kuweka mazingira safi na kujenga uhusiano mzuri kati ya wanajamii. Pia husaidia kwa kutoa msaada wa kijamii na kimaadili. Kwa mfano, kusikiliza na kutoa ushauri pale unapopitia changamoto. Wakati mwingine hushiriki katika kazi za kujitolea kama kusaidia watoto, wazee au watu wenye uhitaji maalumu. Kupitia vitendo hivi, hujifunza umuhimu wa huruma mshikamano na kushirikiana. Ninajitahidi kuwa mfano mzuri katika jamii kwa kuzingatia maadili mema kwa uaminifu, heshima na uwajibikaji. Kusaidia jamii yangu ni jukumu muhimu kwangu kwa sababu huchangia maendeleo amani na maisha bora kwa kila mtu.

Nimewahi kuenda kwa maonyesho ya sanaa. Kuingia kwenye maonyesho ya sanaa hunipa fursa ya kuona ubunifu wa wasanii mbalimbali na kuelewa ujumbe unaojaribu kuwasilishwa kupitia kazi zao. Kila mchoro au kazi ya sanaa huwa na hadithi yake. Jambo linalofanya nitafakari na kutathmini vipaji vya watu wengine. Maonyesho ya sanaa pia hunisaidia kupanua mtazamo wangu na kunipa msukumo wa kufikiri kwa njia tofauti. Napenda kutembea nikitazama kazi za sanaa kwa utulivu. Nikichunguza rangi, maumbo na maana iliofichwa. Kuenda kwenye maonyesho ya sanaa ni uzoefu mzuri unaonipa maarifa, burudani na msukumo wa ubunifu.

Ningependa sana kutembea Beijing, China. Beijing ni mji wenye historia ndefu na tamaduni za kipekee. Na nina hamu kubwa ya kuona vivutio vyake vya kihistoria kama ukuta wa kichina, harem ya harem ya ufalme na mabwawa ya maji ya kifalme. Kuona mijengo haya kwa macho yangu kungekuwa uzoefu wa kipekee, unaonipa mtazamo wa kitamaduni kale za maisha ya watu wa China wa zamani. Zaidi ya hapo, Beijing ni mji unaochanganya historia na maendeleo ya kisasa. Nimevutiwa na jinsi majengo ya kisasa, maduka, makubwa na mitaa yenye shughuli nyingi inavyounganishwa na historia ya kale. Ningependa pia kuonja chakula cha kienyeji cha Beijing, kushiriki katika sherehe za kienyeji na kujifunza lugha ya mila za watu wake. Kutembea Beijing, hakungekuwa tu burudani, bali pia ni njia ya kupanua maarifa, kuelewa tamaduni tofauti na kupata uzoefu wa maisha ya kipekee. Ningependa kuona, kungusa na kushiriki maisha ya mji huu na kuleta kumbukumbu za maisha yangu ambazo hazitatoleka kamwe. Kwa hivyo, Beijing China ni mji ninaotamani kutembea zaidi kwa sababu unachanganya historia utamaduni maendeleo na uzoefu wa kipekee wa maisha.

Tunda linalonipendeza zaidi ni nanasi. Sababu kubwa ya kupendezwa na nanasi ni ladha yake tamu na ya kipekee ambayo hunipa furaha kila ninapolikula. Ladha ya nanasi ni mchanganyiko wa utamu na uchachu kidogo. Jambo linalofanya kiwe kizuri kula kikitoka fresh au kutumika kwenye vyakula vingine. Zaidi ya hapo nanasi ni tunda lenye faida nyingi ya kiafya. Hunisaidia kuwa na nguvu kupanua usafi wa mwili na kufanya nijisikie vizuri vimwili na kihisia. Pia ninapenda jinsi nanasi inavyoweza kutumika kwa njia tofauti. Iwe kuliwa kama tunda safi, kutumika kwenye juisi au hata kutumika kwenye dizati. Kwa kweli nanasi si tunda tu bali ni sehemu ya furaha na afya yangu ya kila siku. Kila wakati ninapolikula nanasi, hunifanya nijisikie mwenye nguvu, furaha na kuridhika. Nanasi ni tunda langu la kupendezwa na kila kipande chake huleta ladha ya kipekee na hisia nzuri kwangu.

Ninapenda kuhudhuria pahala pa ibada mara kadhaa kwa wiki. Haswa siku za jumapili au wakati wa ibada maalumu. Kuhudhuria ibada, kunanipa nafasi ya kutafakari, kupata utulivu wa kiroho na kuimarisha imani yangu. Wakati nikiwa pahala pa ibada, ninapata fursa ya kutulia kusoma maandiko matakatifu kuomba na kuungana na wengine kwa moyo mmoja. Zaidi ya hapo kuhudhuria ibada kunanisaidia kujifunza maadili mema na kupata mwongozo wa maisha. Napenda kushiriki wimbo sala na mafunzo ya kiroho kwani kunanipa nguvu ya kiroho na kunisikuma kufanya mema kila siku. Mara nyingine pia ni fursa ya kushirikiana na jamii kusaidiana na kushirikiana katika miradi ya kijamii na kijamii. Kwa kweli, kuhudhuria pahala pa ibada si tu utamaduni, bali ni sehemu ya kukuza imani kupata utulivu wa ndani na kushirikiana na wengine. Hii ni tabia ninayo penda sana na mara zote hunijia moyo, wa furaha na amani.

Kazini kuna aina mbalimbali za makosa ambayo yanaweza kutokea, na ni muhimu kuyatambua na kuyarekebisha haraka. Moja ya makosa yanayo tokea mara mingi ni kutozingatia muda, kama kuchelewa, kuwasilisha kazi au kufika kazini. Ili kurekebisha hili ni muhimu kupanga muda vizuri, kuunda ratiba na kuzingatia vipaumbele vya kazi. Makosa mengine ni ukosefu wa mawasiliano. Hili linaweza kusababisha kutoelewana kati ya wafanyikazi au kushinda kufanikisha malengo ya timu. Suluhisho ni kushiriki taarifa kwa uwazi kuuliza maswali pale inapohitajika na kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake vizuri. Pia kuna makosa ya kitaalamu kama kutofuata taratibu za kazi na kutumia njia zisizo sahihi. Ili kurekebisha ni muhimu kujifunza taratibu kazini kuomba msaada kutoka kwa wenzetu au waongoza na kufanya mazoezi mara kwa mara ili kuboresha ujuzi. Zaidi ya hayo, makosa ya tabia kama kutokuwa makini au kufanya kazi kibinafsi bila kushirikisha timu ya naweza kuadhiri tija ya kazi. Hapa suluhisho ni kuwa makini, kushirikiana na wenzetu na kuwa wa uwajibikaji wa kwa kila jambo tunalo lifanya. Kwa ujumla, makosa kazini ni sehemu ya maisha ya kazi. Lakini, kuyatambua na kuyarekebisha haraka, kuna hakikisha tija, ushirikiano na mafanikio ya kila mmoja kazini.

Ninapenda sana kulima bustani, hasa la mboga na matunda. Kupanda na kulea mimea kunanipa furaha na kuridhika. Kwani kuona mbegu zinakuwa na kutuoa mazao ni uzoefu wa kipekee. Ninapenda kuchagua mboga kama kabichi, spinachi au sukumawiki. Na matunda kama maembe, ndizi au nanasi. Kwa sababu hufanya bustani yangu kuwa na rangi ya uhai. Zaidi ya hayo kulima bustani kunanifundisha uvumilivu nidhamu na ujuzi ya kulea mimea. Nazima nipange mbegu vizuri, nitoe maji kwa wakati, niondoe magugu na kulinda mimea dhidi ya wadudu. Hii hunisaidia pia kujifunza jinsi ya kupanga chakula safi na chenye afya kwangu na kwa familia yangu. Kupitia bustani, napata pia nafasi ya kupumzika na kufurahia asili. Wakati nikiwa nje, nikiwa na ardhi ya mimea karibu yangu. Hunijia amani ya moyo na hisia za furaha. Kwa kweli, kulima bustani si tu burudani. Bali ni jia ya kupata chakula safi, afya njema na kuridhika kiroho. Ninapenda kulima bustani hasa la mboga na matunda kwa sababu ni shughuli yenye tija, yenye furaha na yenye manufaa kwa maisha yangu ya kila siku.

Ninapenda sana kucheza ngoma. Kucheza ngoma kuna nifanya nijisikie furaha, nguvu na uhuru kwa kweli. Wakati ninaanza kucheza huwa najisahau kabisa na kuingiza hisia zangu zote kwenye midundo. Muziki huu na mwendo wa mwili. Kucheza ngoma pia ni njia nzuri ya kupumzika na kupunguza msongamano wa mawazo. Hasa baada ya siku ndefu na au changamoto za kazi. Zaidi ya hapo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni burudani inayo shirikisha jamii. Wakati wa sherehe au tamasha, kucheza ngoma kuna nisaidia kuungana na marafiki, familia na watu wengine. Tunacheka, kushirikiana na kufurahia pamoja. Jambo linaloleta mshikamano na furaha ya pamoja. Kuongeza kwenye hilo, kucheza ngoma pia huchangia afya ya mwili. Hii ni mazoezi yenye nguvu yanayo ongeza stamina, kuboresha moyo na kuimarisha misuli. Pia huchangia kuendeleza uratibu wa mwili na umunifu wa hisia. Kwa kweli, napenda kucheza ngoma si tu kwa burudani. Bali pia ni njia ya kujieleza, kuungana na wengine na kupata furaha ya kweli. Ni shughuli ambayo kwenda nifanye nijisikie hai mwenye nguvu na furaha isiyo na kifani.

Ninatumia mfumo wa usalamu wa vidole kwenye simu yangu na vifaa vingine vina viounga mkono teknolojia hii. Mfumo huu hunipa usalama wa pikipeke kwa sababu unahakikisha kwamba ni mimi tuu ninaweza kufikia vifaa viyangu. Hii ni muhimu sana kwa sababu simu na vifaa vietu uhifadi tarifa binafsi kama picha, barua pepe na maelezo muhimu ya kazi. Zaidi ya hapo, kutumia mfumo wa vidole ni raisi na haraka, badala ya kuandika nambari za siri au kutumia njilu wa ngumu. Ninaweza kufungua simu au kifachangu kwa sekunde chachetu. Hii hufanya kila kitu kiwe rahisi, haraka na salama kwa wakati mmoja. Pia kutumia mfumo huu kuna nisaidia kuepuka wizi na tarifa na ufikiaji wa watu wa sioro husiwa. Jambo linalo ongeza amani ya akile. Najua kuwa data zangu na tarifa zangu binafsi zimehifadhiwa kwa usalama na hili ufanya ni jisikie huru kutumia teknolojia kwa uhakika. Kwa kweli, mfumo wa usalama wa vidole ni suluhisho bora wa kisasa na nakulinda deta binafsi na vifa na mimi ufurahia kutumia teknolojia hii kwa sababu ni salama, rahisi na yenye tija.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuongoza kwa hekima na ushirikiano. Ninapokuwa na uwezo huu, ningekuwa na uwezo wa kuongoza timu au watu kwa njia yenye mafanikio. Kwa kuwaelimisha, kuwaunga mkono na kuwahimiza kufanya kazi kwa bidii. Uwezo huu pia ungeweza kunisaidia kushughulikia changamoto kwa utulivu, kufanya maamuzi sahihi na kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na kushirikiana vizuri. Zaidi ya hapo ningependa kuwa na uwezo wa kufikiri kwa haraka na kutatua matatizo kwa ubunifu. Hii ni muhimu katika maisha ya kila siku na kazini kwani changamoto hujitokeza mara kwa mara na mtu mwenye uwezo huu anajua suluhisho la haraka lisilo la kawaida lakini lenye tija. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kuhimiza na kuathiri wengine kwa njia chanya ili mshikamano na ushirikiano uwe wa kweli katika jamii au timu. Uwezo huu unahusiana na maadili mema, uvumilivu na heshima kwa wengine. Jambo linaloongeza mafanikio ya pamoja na furaha ya maisha. Kwa kweli, kuwa na uwezo huu kutanifanya niwe na tija zaidi, niwe chanya kwa wengine na kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kikundi. Ni uwezo ambao utaleta nguvu heshima na furaha katika maisha yangu.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha na shukrani. Kila mwaka, ninaipanga siku hiyo kwa njia maalumu, kuanzia mapema asubuhi hadi jioni. Kwanza, ninapenda kutumia muda na familia na marafiki wa karibu, kwani kushirikiana na wapendwa kunanipa furaha ya kufanya siku hiyo iwe ya kipeke. Tunaweza kuwa na chakula kizuri, kiaki ya kuzaliwa na michezo ndogo ndogo ili kufurahia pamoja. Zaidi ya hapo ninapenda kutafakari kidogo kuhusu mwaka uliopita na kupanga malengo mapya kwa mwaka unaokuja. Hii ni njia ya kuangalia mafanikio nilio yapata na maeneo inayohitaji kuboresha. Kwa kufanya hivyo, siku yangu ya kuzaliwa inakuwa tu sio sherehe, bali pia ni nafasi ya kujijenga kisaikologia na kiakili. Mara nyingine, hupenda pia kusheherekea kwa kupokea zawadi ndogo ndogo au barua za pongezi kutoka kwa marafiki na familia, kwani kunanifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Kucheka, kushirikiana na kusherehekea pamoja, kunanifanya nijisikie furaha ya kweli. Kwa kweli, siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya furaha, shukrani, mipango na mishikamano na wapendwa. Kusherehekea siku hii, kunanipa motisha, amani ya moyo na kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki nami kwa maisha yote.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini, ni njia nzuri ya kuongeza tija, mpangilio na mfanikio. Kwanza, napenda kuketi mwanzoni mwamwezi na kuandika malengo muhimu ninayo hitaji kufanikisha. Hili, linaweza kuwa kumaliza miradi fulani, kumaliza kazi zilizokuwa zimechelewa au kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Zaidi ya hapo napanga malengo kwa kipaumbele. Nikianza na yale muhimu zaidi ili kuhakikisha kuwa napata matokeo mazuri haraka. Pia napanga muda maalumu wa kila wiki kusimamia malengo yangu. Kuangalia ni wapi nimefanikiwa na ni wapi ni nahitaji kuongeza juhudi. Pia nina shirikiana na timu yangu wakati wakuweka malengo. Tunapo jadili malengo ya kila mwezi, kila mtu anaelewa jukumu lake na hili husaidia kushirikiana kwa usahihi, kuepuka mchanganyiko na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa wakati na ubora unaotakiwa. Kila mwisho wa mwezi napitia malengo niliyo ya weka na kuangalia maendeleo yangu. Hii hufanya nijisikie kuridhika pale ninapo fanikisha malengo na kunisukuma kueka malengo mapya kwa mwezi unaofuata. Kwa kweli kuweka malengo ya kila mwezi kazini, kuna nisaidia kuendelea kuwa na mpangilio tija na mafanikio na kunafanya nifanye kazi kwa nidhamu, furaha na musukumo wa hali ya juu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ya katuni ya kusisimua na yenye ujumbe mzuri wa maisha. Filamu hii kwa sababu inachanganya burudani, vichekesho na mafunzo muhimu ambayo yanaweza kumugusa mtu warika lolote. Wahusika wake wanaonyesha ujasiri, urafiki na kutokata tamaa hata wanapokutana na changamoto kubwa. Kile kinacho nivutia zaidi katika filamu hii ni hadithi yake yenye motisha. Inaonyesha jinsi mtu anaweza kufanikiwa pale anapo jiamini na kuendelea kusonga mbele licha ya vikwazo. Pia napenda jinsi filamu inavyo tumia picha nzuri, rangi ng'aavu na muziki uliovu, unayovutia. Jambo linalofanya ni mtazamaji awe makini kuanzia mwanzo hadi mwisho. Zaidi ya burudani, filamu hii imenifundisha umuhimu wa kushirikiana, kusaidiana na kudhamini tofauti za watu. Kila muhusika anaudhaifu wake, lakini wanapoungana wanaweza kufanikisha jambo kubwa. Huu ni ujumbe, ninao upenda sana. Ninaona unaendelea, unaendana na maisha ya kila siku kazini na katika jamii. Kwa ujumla, filamu hii ninayo ipenda zaidi kwa sababu hunifurahisha, hunipa motisha na huniacha na somo la maana kila ninapoiangalia. Nifilamu ambayo ninaweza kuiangalia mara nyingi bila kuchoka na kila wakati huleta hisia mpya na furaha moyoni.

Ninatumia mitandao ya kijamii, hasa kwa ajili ya kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini. Mitandao hii hunipa nafasi ya kushirikiana habari, kushirikisha mawazo na kujifunza mambo mapya kwa urahisi na haraka. Ninapenda pia kutumia mitandao ya jamii, kufuatilia mambo ya kijamii, burudani na mambo ya elimu ambayo huchangia kuongeza maarifa yangu. Zaidi ya hayo, mitandao ya kijamii hufanya iwe rahisi kuungana na watu wapya, kushirikiana katika miradi au makundi yenye maslahi yanayofanana na yangu. Pia ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu wangu kama kushiriki picha, video au mawazo na kupata marajesho kutoka kwa wenzangu. Hata hivyo, ninajitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa kikomo ili kuepuka kupoteza muda au kuingizwa kwenye mambo yasiyo na tija. Napanga muda maalum wa kuangalia mitandao hii na kuhakikisha inanisaidia kukuza uhusiano kujifunza na burudani badala ya kuharibu muda wangu wa kazi au masomo. Mitandao ya kijamii ni zana yenye nguvu inayonisaidia kushirikiana, kujifunza na kuburudika, lakini ni muhimu kutumia kwa uwiano ili iwe ya manufaa katika maisha yangu ya kila siku.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu cha utengano. Napenda kitabu hicho kwa sababu kinaelezea kihjsia changamoto na matukio yanayo jitokeza wakati wa utengano wa watu au mahusiano. Kusoma kitabu hiki, kuna nisaidia kuelewa hisia za wengine, jinsi ya kushughulikia changamoto na jinsi ya kuendelea mbele bila kuathirika sana kihisia. Zaidi ya hapo, kitabu hiki kina mfundo wa maisha ambayo ni muhimu kwa kila mtu. Kinaeleza jinsi ya kudumisha utulivu, subira na ufahamu wakati unapokabiliana na matatizo. Na pia jinsi ya kujenga maisha yako upya bila kuathiri wengine au kujisumbua sana. Pia, hadithi na maelezo yaliyoandikwa kwa makini hufanya kitabu hiki kuwa cha kuvutia, cha kufikiri na cha kufundisha. Mara zote ninapo kisoma, hunisaidia kutafakari juu ya maisha yangu binafsi na jinsi ninavyoweza kuwa mtu bora zaidi mwenye maadili na akili tulivu. Kwa kweli, kitabu cha utengano si tu burudani. Bali ni chanzo cha maarifa, ufahamu wa maisha na muongozo wakihisia na ndicho kinacho nifanya niipende zaidi kuliko vitabu vingine vyote.

Ninapenda sana chakula cha haraka hasa wakati sina muda wa kupika au napenda kitu cha haraka na kitamu. Chakula cha haraka kinanisaidia kukamilisha njaa kwa haraka na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Ninapenda vyakula vya kama chipsi, bageri, pizza au sandwichi. Kwani vinapakiwa na ladha nzuri na mara nyingi hutoa furaha pale ninapokila. Zaidi ya hapo chakula cha haraka ni rahisi kupata, au kupika au kuagiza. Hii ni faida kubwa hasa pale ninapokuwa kazini au nikiwa safarini kwani huna muda wa maandalizi marefu. Pia hufanya chakula kuwa cha burudani kikiongeza furaha na kuhakikisha maisha ya kila siku. Hata hivyo napenda kula chakula cha haraka kwa kiasi cha uwiano ili kuhakikisha afya yangu inabaki bora. Mara nyingine huchanganya chakula hiki na mboga au matunda ili kuepuka kula chakula chenye mafuta mengi pekee. Kwa kweli, chakula cha haraka si tu rahisi na kitamu, bali pia ni chanzo cha furaha na rahisi kutumia, na mara zote hunipa raha wakati wa njaa au wakati kushughulika na shughuli nyingi.

Ninapenda sana kuvaa vipuli. Vipuli vina nifanya nijisikie vizuri, vina boresha mtindo wangu na kunipa muonekano mzuri mbele ya wengine. Ninapenda vipuli vya rangi tulivu na vinavyofaa kwa kila tukio. Kwani hunifanya nionekane nikiwa na uhakika na furaha ya kujieleza kupitia mtindo. Zaidi ya hapo kuvaa vipuli kuna nisaidia kuonyesha ubunifu wangu na latha yangu ya mtindo. Ninaweza kuchanganya vipuli na nguo, viatu na mapambo ili kuunda sura ya kipekee. Na hii hufanya nionekane tofauti na kuvutia macho ya watu. Pia napenda vipuli vinavyofaa na hali ya hewa kwani hufanya niwe salama na nikiwa nastarehe. Pia vipuli hunisaidia kuwa na mtazamo wa heshima na nidhamu. Kila tukio au kazi, kuna aina ya vipuli vinavyo faa. Na kuvalia kwa usahihi hufanya nionekane mzoefu mwenye nidhamu na mwenye heshima kwa wengine. Kwa kweli, ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu ni njia ya kujieleza, kuoenyesha mtindo na kujihusisha na jamii kwa heshima. Na kila wakati kuna nifanya nijisikie mwenye kujiamini na furaha.

Kazini, kila mtu ana udaifu au maeneo yanayo hitaji kuboreswa na mimi siyo tofauti. Ninapo shugulikia udhaifu wangu, ninapenda kwanza kutambua ni wapi na paswa kuboresha. Kwa mfano, ikiwa ninapata changamoto katika kupanga muda au kushugulikia kazi nyingi, ninatambua hilo haraka na kutafuta njia za kuboresha. Zaidi ya hapo, hufanya mpango wa kuboresha, hii inaweza kuwa kwa kufanya mazowezi ya kila siku kuomba mzaada kutoka kwa wenzangu au kuomba marejesho kutoka kwa wasimamizi. Kwa kufanya hivyo, ninapata muanga juu ya kile kinacho hitajika kuboreshwa na namna bora ya kufanikisha hilo. Pia ninajitahidi kujifunza kutokana na makosa. Badala ya kuchukulia makosa kama kushindwa, uangalia kama fursa ya kujifunza na kuwa bora zaidi. Hii hunisaidia kuimarisha ujuzi wangu, kuongeza tija na kufanya kazi kwa bora zaidi siku hadi siku. Kushugulikia utaifu wangu kazini, kuna hitaji kujithamini, subira na jitihada za kujifunza. Na mimi kufurahia kutumia jia hizi kila wakati. Hili hufanya ni nifanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kujijenga binafsi na kushirikiana vizuri na wenzangu.

Mazingira ya kazi kuwa mazuri ni jambo la mzingi kwa tija, furaha na maendeleo ya fanyi kazi. Kwanza kabisa, ushirikiano mzuri kati ya wawenzetu unachangia sana. Wakati kila mtu anashirikiana, kusaidiana na kuwasiliana kwa eshima, kazi inakua rahisi na yenye furaha. Watu wanapo sikia kuthaminiwa wanajitahidi zaidi na kuunda mushikamano wa kweli kazini. Zaidi ya hapo, usafi na mpangilio wa ofisi ni muhimu. Mahali pakazi panapo kuwa safi, pazuri na vyombo zote vikiwa viko mahali pake, husaidia kupunguza musongo wa mawazo na kuongeza ufanisi. Vitu kama viti vizuri, muanga wa kutosha na hewa safi, huchangia sana hisia za furaha na utulivu kazini. Pia musukumo na pongezi kutoka kwa wasimamizi huchangia mazingira mazuri ya kazi. Wakati watu wanapokuwa wakithaminiwa kwa kazi nzuri, wanapata motisha na kufanya kazi zaidi na ubora zaidi. Mazingira haya yanapasua kuwa ya nafasi na ya mazungumzo ukuwaji na ubinafsi nafasi ya kutoa maoni bila hofu. Mazingira mazuri ya kazi ya nahusisha ushirikiano, heshima, mpangilio, usafi, motisha na nafasi ya kujifunza. Na kila mmoja, moja lahaya linachangia kufanya kazi kwa furaha, tija na mafanikio kwa wote.

Kwanza ninapoanza kazi, ninapenda kupanga siku yangu na kuangalia kazi za muhimu. Hili husaidia kuona ni majukumu gani yanayohitajika kipaumbele cha haraka na ni ipi inaweza kusubiri kidogo. Kupanga mapema, kunanisaidia kuwa na mpangilio mzuri na kuanza kazi kwatija. Zaidi y hapo, ninapenda kukagua maelezo barua pepe au taarifa nyingine muhimu zinazo husiikana na kazi. Hili husaidia kuhakikisha sina kitu kinachopitwa au kushindwa kufanikisha. Kupitia hatua hii, ninapata muhutasari wakile ninachohitaji kufanya na kuanza kwa ufanisi. Mara nyingi, ninapenda kuweka malengo madogo ya siku hiyo. Kwa mfano kukamilisha kazi fulani, kumaliza ripoti au kufanikisha mradi mudogo. Hili hufanya siku iwe na lengo na kunisukuma kufanya kazi kwa nidhamu na bidii. Ninapokuwa nikianza kazi, hatua ya kwanza ni kupanga, kukagua na kuweka malengo, kwani hii hufanya kazi iwe rahisi yenye tija na inayo fanya ni jisikie furaha na kuridhika nikiwa kazini.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, ninapenda kwanza kupanga majukumu yangu vizuri. Hii inahusisha kuorodhesha kazi zote muhimu, kuepuka kufanya mambo ya sio ya lazima kwanza, na kuanza na yale yenye kipaumbele cha juu. Mpangilio huu hufanya kazi iwe rahisi na inasaidia kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Ninapenda kupanga muda kwa ufanisi. Kwa mfano kugawa muda maalum kwa kila kazi, kuweka mapumziko madogo kati ya shughuli na kuzingatia muda niliopangia. Hii husaidia kuendelea kwa kasi bila kuchoka au kupoteza muda. Pia huzingatia nidhamu na kutoingizwa na vishawishi muhimu. Hii inamaanisha kuweka simu mbali pale inapo hitajika. Kuepuka mazungumzo yasio natija na kushughulikia na kila kazi kwa umakini. Pia kuomba msaada pale unapohitajika kusaidika kumaliza kazi haraka na kwa ubora. Kukamilisha kazi kwa wakati kuna hitaji mpangilio nidhamu uangalifu na ushirikiano pale unapohitajika. Kwa kufanya hivyo, kazi inakamilika kwa ubora na kwa wakati na kuna sababisha furaha kuridhika na mafanikio kazini.

Ninapenda kula ugali zaidi ya wali. Hasa ugali na nyama. Kwani ni chakula kinachonipa nguvu, lishe nzuri na furaha ya kweli. Ugali ni chakula cha msingi kinachoniridhisha haraka na wakati nikikula pamoja na nyama, chakula hiki huwa na ladha ya kipekee na huchangia hisia na ya kuribika kimu kamilivu. Kukula ugali na nyama unanisaidia kushiba kwa muda mrefu na kupata nishati ya kufanya kazi zangu za kila siku. Ni chakula chenye protini na wanga ambacho ni muhimu kwa afya na nguvu za mwili. Mara nyingi hupikwa pamoja na mboga safi au mchuzi wa kipekee jambo linaloongeza ladha na furaha ya chakula. Ninapenda kula ugali na nyama kwa sababu ni chakula cha kitamaduni ambacho kinaibua kumbukumbu nzuri za familia, sherehe na nyumbani. Kila kipande cha nyama kinapochanganywa na ugali safi, huniingiza hisia za furaha na mshikamano wa familia. Kula ugali na nyama si tu chakula cha nguvu, bali ni burudani, ladha na furaha. Ni chakula ninachokipenda sana na mara zote hunifanya nijisikie kuridhika mwenye nguvu na furaha ya kweli wakati nikipika au nikishirikiana nacho na familia na marafiki.

Muziki ninaoupenda zaidi ni reggae. Ninapenda muziki huu kwa sababu unamidundo tulivu maneno yenye maana na hisia ya furaha na tulivu. Reggae huni ingiza katika hali ya amani hutoa hisia ya faraja na mara nyingi hunifanya nisahau matatizo ya kila siku. Zaidi ya hapo, ninapenda reggae kwa sababu maneno yake mara nyingi hunifundisha maadili mema, amani, mshikamano na upendo. Muziki huu unifundisha umuhimu wa kushirikiana kuwa na uvumilivu na kufuata njia za amani hata kama kuna changamoto za maisha. Reggae pia ni muziki unao changanya burudani na ujumbe wa kijamii. Jambo linalo nifanya niwe na motisha na furaha wakati ninao usikiliza. Mudundo wake ni wakipekee, uchangia pia kuibua hisia za kucheza, kuimba pamoja na kupumzika. Reggae si burudani tuu, bali ni chanzo cha furaha, utulivu na msukumo. Kila wakati ninapo usikiliza, unifanya nijisikie amani furaha na nguvu ya kuendelea na shugli zangu za kila siku. Ni muziki ambao uniunganisha na dunia na kunipa hisia nzuri kila mala.

Sanaa ninayoipenda zaidi ni sanaa ya uchoraji na michoro ya rangi. Ninapenda sanaa hii kwa sababu huniwezesha kuonyesha hisia, ubunifu na fikra zangu kwa njia ya picha. Kwa kutumia rangi, mistari na mbinu mbalimbali, unaweza kuunda kitu cha kipekee ambacho kinaweza kuzungumza bila maneno. Ninapenda sanaa hii kwa sababu inachangia utulivu wa akili na furaha. Wakati nikipiga picha au kuangalia kazi za sanaa. Hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa kina na kupata msukumo wa ubunifu. Pia huniwezesha kushirikiana na wengine, kama kushiriki michoro yangu na kupata marejesho na kuona kazi za wasanii wengine. Sanaa ya uchoraji pia ni njia ya kujieleza bila hofu. Unaweza kuonyesha hisia za furaha, huzuni au matukio ya maisha kwa njia ya rangi na ubao. Hii inafanya sanaa kuwa chombo cha kipekee cha wa mawasiliano, burudani na kujifunza. Sanaa ninayoipenda ya uchoraji ni mchoro kwa sababu huniwezesha kuunda, kufikiria na kushirikiana huku nikipata furaha. Amani, msukumo na una kibunifu kila siku.

Ninapenda sana kufanya mambo mbalimbali pamoja na familia yangu. Kwa sababu familia hunipa upendo, msaada na amani ya moyo. Mojawapo wa mambo ninayopenda kufanya ni kukaa pamoja na kuzungumza. Tukishirikiana hadithi za siku, changamoto na mafanikio yetu. Muda huu hunifanya nijisikie karibu zaidi na kila mwana familia. Ninapenda pia kula chakula pamoja hasa chakula cha nyumbani kama ugali na nyama au mboga. Wakati wa kula pamoja tunacheka tunashirikiana na kujenga mshikamano. Ni muda muhimu unaofanya tuheshimiane na kuelewana zaidi kama familia. Zaidi ya hayo ninapenda kushiriki shughuli za burudani kama kutazama filamu, kusikiliza muziki au kutembea pamoja. Shughuli hizi hutusaidia kupumzika na kusahau msongamano wa mawazo wa kila siku. Wakati mwingine pia hufanya kazi ndogondogo za nyumbani pamoja jambo linalotufundisha ushirikiano na uwajibikaji. Kufanya mambo na familia yangu hunipa furaha amani na nguvu ya kuendelea na maisha. Familia ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na muda ninaotumia nao ni wa thamani kubwa na wa kukumbukwa kila wakati.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, ninapenda kuanza kwa kupanga kazi zangu vizuri. Kila siku, huandika au kupanga kazi zinazo hitajika kufanya. Kisha, ninaziweka kwa vipa umbele kulingana na umuhimu na muda. Mupangilio huu hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuepuka kupoteza nguvu kwenye mambo ya siyo ya lazima. Ninajitahidi kudhibiti muda wangu kwa umakini. Ninagawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndongo ili iwe rahisi kukamilisha bila kuchoka. Pia huweka muda maalumu wa kufanya kazi bila usumbufu. Jambo linalo nisaidia kuongeza umakini na kasi ya kufanya kazi. Pia ninathamani kupumzika kwa mpangilio. Kupumzika kwa muda mfupi katika kati ya kazi kuna nisaidia kurejesha nguvu na mawazo mapya. Haitha kujifunza mambo mapya na kujiendeleza kitaaluma hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi hadi na kwa ubora wa ujuu. Kuongeza uzalishaji kuna hitaji mpangilio muzuri nidhamu ya muda umakini na kujitunza binafsi. Kwa kutumia njia hizi, unaweza kufanya kazi kwa tija zaidi kwa wakati na matokeo bora kazini na katika maisha ya kila siku.

Chakula cha jadi ni nacho kipenda zaidi ni mokimo, ambacho ni mchanganyiko wa mahindi, viazi na mboga. Napenda mokimo kwa sababu ni chakula chenye lishebora na huchanganya latha za wanga na mboga kwa usawa mzuri. Wakati chakula hiki kinapikwa vizuri, kina rangi ya kuvutia kutokana na mboga zilizo ongezwa, na hufanya chakula kiwe cha kuvutia macho na chenye hamasa ya kula. Mukimo ni chakula kinacho nipa nguvu na kushiba haraka. Jambo muhimu kwa siku zinye shugli nyingi pia ni chakula ambacho hufaa na mwili na familia nzima kwani kila mtu anaweza kufurahia latha yake na huchangia mushikamano wakati wa kula pamoja. Napenda mokimo pia kwa sababu ni chakula cha kitamaduni ambacho hunikumbusha nyumbani, sherehe za mila za familia, kila kipande cha mboga na wanga kinasababisha hisia na furaha na amani. Na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya tamaduni na maisha ya nyumbani. Mukimo si tuchakula, bari ni burudani, latha na kumbu kumbu nzuri. Huchangia afya, furaha na mshikamano wa familia na ndio chakula cha jadi ni nacho kipenda zaidi.

Ninapenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa shuguli zinazo jenga mshikamano, furaha na kumbu kumbu nzuri. Moja wapo ya mambo ninayo penda ni kukaa pamoja, kuzungumza na kushirikiana. Tunapo shirikiana hadithi za siku, changamoto au mafanikio. Hunisaidia kuelewa familia yangu zaidi na kujenga uhusiano wakaribu. Ninapenda kula chakula pamoja, hasa chakula cha nyumbani kama ugali na nyama au mboga safi. Wakati wa kula pamoja, tunacheka, tunashirikiana na kufurahi chakula jambo linaloongeza mshikamano na furaha. Ninapenda pia kushiriki na familia yangu shugli za burudani kama kutazama filamu, kusikiliza muziki au kutembea pamoja. Shugli hizi, hufanya familia kuwa na furaha, kupumzika na kusahau msongamano wa mawazo wa kila siku. Wakati mwingine, pia tunashirikiana katika kazi ndogondogo za nyumbani. Jambo, linalofundisha ushirikiano na uwajibikaji. Kwa kweli, kutumia muda na familia yangu, kunanipa furaha, amani ya moyo na nguvu ya kuendelea na maisha. Familia ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na kila muda ninaotumia nao ni wa dhamani na unaokuwa na furaha.

Mafanikio ya binafsi ninayo yadhamini kazini ni pale ninapo kamilisha kazi kwa ubora na kwa wakati mwafaka. Ninapofanikisha majukumu yangu bila kuchelewa na kupata matokeo yanayo dhibitisha juhudi zangu. Hunipa furaha kubwa na kuridhika kwa nafasi yangu. Huu ni mfanikio ambao hunijenga kuamini na kunisukuma kufanya kazi zaidi kila siku. Ninapenda pia kujifunza na kutumia ujuzi mpya kazini. Kwa mfano, pale ninapo kuwa nimeweza kutumia mbinu mpya au teknolojia mpya kumaliza kazi kwa ufanisi nahisi mafanikio makubwa. Mafanikio haya hunisaidia kuendelea kukua kitaaluma na kuongeza mchango wangu katika timu au shirika. Ninapenda mafanikio ambapo ninaweza kushirikiana na wenzangu ili kulifanikisha mradi mkubwa. Pale tunapo fanikisha jambo pamoja, hunipa furaha ya pamoja na kuhisi kuwa sehemu ya timu, nyenye nguvu na yenye tija. Hii huniwezesha kuendeleza uhusiano mzuri kazini na kukuza mshikamano wa kazi. Mafanikio ya binafsi kazini si tu kushinda changamoto, bali pia ni kukuza ujuzi, kuimarisha ushirikiano na kufanikisha malengo kwa ubora. Haya mafanikio yanasaidia kuwa mzoefu. Mwenye motisha na kuendelea kufanya kazi kwa bidi na furaha.

Wakati wa baridi kali, ninapenda kufanya mambo yanayo niwezesha kujipatia joto na faraja. Kwanza ninapenda kuvaa nguo nzito na sufa, shati yenye utuunzaji mzuri na koti ili mwili wangu usipate baridi. Hii huniwezesha kuendelea na shuguli zangu bila kusumbuliwa na hali ya hewa. Ninapenda kukaa ndani ya nyumba na familia. Mara nyingi tunakaa karibu na jiko au kinu cha moto. Tukizungumza, kucheka na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine pia ninapenda kufanya shughuli za ndani kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Hili huniwezesha kustarehe na kupumzika wakati hali ya baridi si nzuri kwa shughuli za nje. Wakati wa baridi pia napenda kula chakula cha moto na kitamu. Kama supu viazi vitamu ugali wa moto na chai yenye joto. Chakula hiki huchangia joto la mwili na kunipa nguvu za kuendelea na shunguli zangu za ndani. Wakati wa baridi kali ni fursa ya kustarehe kuimarisha uhusiano wa familia na kufurahia raha ndogo ndogo za maisha. Huku ni kihakikisha mwili wangu unakaa na joto afya yangu inabaki bora.

Ninapenda sana kulima. Nani uzoefu ambao nimeupenda sana. Nilipokuwa nikilima nilijifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, subira na nidhamu. Kulima kuna nisaidia kuelewa jinsi chakula kinavyo patikana na kuna nifanya kuthamini juhudi za wakulima na chakula tunacho kila kila siku. Kulima kuna nisaidia kujenga uhusiano na asili. Kila siku ninapo kuwa kwenye shamba, ninajifunza kuhifathi mimea, kutumia mbolea kwa usahihi, kuzingatia mvua na joto na pia kushughulikia changamoto kama magugu na wadudu. Uzoefu huu huufundisha uvumilivu na kupanga vizuri kila hatua ya kazi. Kulima pia kuna nifanya nijisikie fahari na kurithika. Pale ni napo panda mbegu na kuona zinakuwa na kuguzalisha mazao. Ni hisia ya kipekee kuona jitihada zako zikiboreka na kuzaa matunda. Hii pia hunifundisha kushirikiana na wengine hasaa pale kazi ni kubwa na inahitaji msaada wa familia au marafiki. Kwa kweli, nilipokuwa nikilima siyo tu kujifunza ujasiri. Nidhamu na uvumilivu, bali pia unapata furaha, kuridhika, uhusiano mzuri na asili. Hili ni somo muhimu sana la maisha ambalo haliwezi kupatikana kwenye vitabu, bali kwa kufanya kazi halisi shambani.

Ninapenda kuvaa saa, hasa kwa sababu ni kifaa cha muhimu cha mtindo. Saa, si tu huniwezesha kuangalia muda. Bali pia, huchangia kufanya nionekane mzuri na kujitambulisha kwa mtindo. Ninapenda kuvaa saa zinazofaa kwa mavazi yangu na tukio. Kwani hufanya, nifanye kazi kwa ufanisi na kwa nidhamu kwa kuwa kila wakati najua muda wangu. Kuvaa saa, kunanisaidia kupanga muda wangu vizuri. Kwa mfano, ninaweza kupanga ratiba yangu ya kazi, mapumziko na shughuli nyingine kwa urahisi. Saa huniwezesha pia kujipanga pale ninapokuwa kwenye mkutano, kazi muhimu au wakati wa burudani. Kuhakikisha kuwa nashughulikia kila kitu kwa wakati unaofaa. Ninapenda kuvaa saa kwa sababu pia ni kipande cha mtindo na utambulisho binafsi. Ninaweza kuonyesha ladha yangu ya mtindo, rangi ninazozipendelea na mara nyingi huchangia kuonyesha utu na heshima kazini au mahali pa umma. Kuvaa saa si tu kwa matumizi ya muda. Bali ni mchanganyiko wa tija, mtindo na wa nidhamu na kila wakati hunisaidia kuishi kwa mpangilio na kuonekana vizuri mbele ya wengine.

Hili kupunguza matumizi ya plastiki napenda kuanza na hatuwa ndogo za kila siku. Kwa mfano, napendelea kutumia mfuko wa kitamba au chupa kina zinazoweza kutumika tena badala ya plastiki za kutumia maramoja. Hili huzaidia kupunguza taka na kulinda mazingira. Zaidi ya hapo, ninapenda kuzingatia vitu vinavyo weza kurudiwa au kufanyiwa recycle. Kwa mfano, badale ya kutumia plastiki ya chakula maramoja, ninapanga kutumia vyombo vya chuma, glasi au mbao ambavyo vinaweza kusafishwa na kutumika tena. Hii ni njia nzuri ya kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuhifathi na asilimali. Ninapena pia kushirikisha familia yangu, wenzangu, juu ya umuhimu wa kupunguza plastiki. Kwa kufanya hivyo, tunasaidiana kuunda tabia nzuri za kila siku kama kutumia mifuko ya vitamba, kupunguza kutumia plastiki sizizo zamaana na kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira. Kupunguza matumizi ya plastiki ni njia ya kulinda mazingira, afya na maisha ya badae. Hatuwa ndogo tunazo zichukua kila siku huchangia tofauti kubwa na kunifanya nijisikie kuwa sahemu ya suluhisho na sitatizo kwa dunia yetu.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vya kuchekesha na hali za furaha za kawaida. Kwa mfano, mimi nicheke sana ninaposikiliza vichekesho vya kweli, hadithi za kuchekesha au mazungumzo ya rafiki zenye ucheshi. Hii hufanya hisia za furaha zichanue na mwili wangu kujawa na raha. Kucheka pia ninapokutana na wakati wa kucheka pamoja na familia au marafiki. Wakati watu wanacheka pamoja, ninacheka kwa urahisi. Zaidi kwa sababu furaha inasambaa na ucheshi unaoongeza mshikamano na kuondoa msongamano wa mawazo. Pia huwa nacheka ninapojiona katika hali zisizo za kawaida au za kutabasamu. Kama pale mtu anapofanya kitu kisicho cha kawaida au pale tukio linalosisimua linatokea. Kucheka ni njia nzuri ya kuonyesha furaha, kupunguza msongo na kuimarisha hisia za kijamii. Kitu kinachonifanya nicheke ni vitu vya ucheshi, furaha na pamoja na matukio ya kawaida yanayohusisha mshikamano wa kijamii. Kucheka kunaniwezesha kuwa na moyo mzuri, kuondoa msongamano wa mawazo na kufurahia maisha.

Unapenda kuandika kwa mkono badala ya kutumia kompyuta. Kuandika kwa mkono, kunanipa uhakika zaidi, unakufanya uangalie kila refu, herufi unayoandika, na kunanisaidia akili yangu kushirikiana na mwili. Wakati ninaandika kwa mkono, ninahisi kuwa na uhuru wa kuandika kwa mtindo wangu binafsi, kuchora mistari na kufafanua maneno kwa njia ninayoipenda. Kuandika kwa mkono, kuna niwezesha kuzingatia vizuri bila kike kinacho kisema. Kwa mfano, wakati ninaandika maelezo hadithi au kumbukumbu, ni rahisi kufuata mawazo yangu na kuandika kwa kina. Hii pia husaidia kuboresha kumbukumbu yangu, kwani akili hupata nafasi ya kushirikiana na mkono katika mchakato wa kufikiria na kuandika. Kuandika pia kwa mkono pia ni njia ya utamaduni na hisia. Wakati wakuchora kuweka mistari au kutumia rangi katika maandiko kunaongeza uzuri na ladha katika kazi yangu. Na ni njia ya kujieleza kisanii na kiakili kwa wakati mmoja. Kuandika kwa mkono situ kazi ya kufikisha mawazo bali njia ya kujieleza, kujifunza na kufurahia kila neno kila wakati ninapochukua kalamu ninahisi nguvu huru na furaha ya kipekee ya kuandika.

Ninapendelea wakati wa baridi kuliko joto. Kwa nini? Kwa sababu baridi hufanya maisha kuwa rahisi zaidi na ya starehe. Wakati kuna baridi, unaweza kuvaa nguo za joto, sweta na koti, na hii hufanya mwili kuwa na faraja. Kuvaa nguo hizo pia, ni burudani kidogo. Kwani, unaweza kuchagua mitindo ya mavazi unayopenda na kubadilisha rangi au mitindo kulingana na hali ya baridi. Baridi hufanya niwe makini na nishike mwili wangu vizuri. Hali ya baridi husaidia pia kupumzika vizuri wakati wa usiku, kwani usingizi unapokuwa baridi ni mzuri na wa kuridhisha. Kwa hivyo, mwili na akili vinapumzika vizuri, na hivyo kuimarisha afya na nguvu za kufanya kazi siku inayofuata. Kinyume chake, hali ya joto mara nyingi inasababisha anguko na usumbufu. Joto lifanya mwili kuchoka haraka, unakosa usingizi mzuri, na mara nyingine hufanya shughuli za kila siku kuwa ngumu zaidi. Ni rahisi kuwa na msongamano wa mwili pale mwili unapokosa kupumzika kutokana na joto. Ninapendelea baridi kwa sababu hufanya maisha kuwa ya starehe, afya nzuri, na unaweza kufurahia kuvaa nguo za joto. Baridi ni rafiki bora wa maisha ya kila siku kuliko joto, ambalo mara nyingi linakuwa na changamoto.

Sipendi kuzungumza juu ya siasa. Kwa kweli, huwa sijihusishi katika mazungumzo hayo kwa sababu mara nyingi siasa huleta mabishano kutokuelewana na mara nyingine huzidisha msongo wa mawazo. Sipendi kushiriki katika hali ambazo zinaweza kuunda ugomvi au huzuni. Ninapendelea kuzingatia mambo mazuri na yenye tija badala ya kuzungumzia juu ya siasa. Ninapenda kuzungumza kuhusu mambo yanayohusiana na shugli zangu, familia, rafiki, burudani au maswala ya kujifunza. Hii huniwezesha kuwa na mazungumzo yenye furaha, mshikamano na mshikamano mizuri wa kijamii. Kutuzungumzia kuhusu siasa, kunanisaidia kuhifadhi amani na utulivu wa akili. Ninaweza kushughulikika na majukumu yangu kwa umakini zaidi bila kuwa wa msongo wa mawazo unaotokana na mabishano au migogoro ya kisiasa. Kutojihusisha katika mazungumuzo ya siasa, ni njia ya kuishi kwa amani, kuzingatia tija na kuwa na hisia nzuri kila siku. Hili huniwezesha kuendelea na maisha yangu kwa furaha na utulivu bila migogoro isio ya lazima.

Ndiyo, ninaamini mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu kwangu ni uwezo wa kufikiria mawazo mapya kutatua changamoto kwa njia ya kipekee na kuunda mambo tofauti. Wakati ninafanya kazi au kushugulika na changamoto, napenda kutumia fikra zangu kwa njia ambayo ni ya kawaida na kujaribu mbinu mpya ili kupata matokeo bora. Zaidi ya hapo, ubunifu uhuniwezesha kushirikiana na wengine kwa njia ya kipeke. Ninaweza kutowa mawazo mapia kwenye timu, kubuni suluhisho na mawatatizo au hata kuunda njia mpia ya kufanya kazi haraka na kwa ubora. Hii uchangia tija ufanisi na furaha kazini. Ubunifu pia si tu kwa kazi, bali nisehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ninapenda kuchora, kuandika, kupanga au kuunda kitu kipia kwa ajili ya sherehe au kama sehemu ya kujieleza. Ubunifu hunifanya nijisikie kuwa huru na kunipa hisia ya furaha na kuridhika. Mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu ninaweza kuwona suluhisho tofauti, kuunda mawazo mapia na kushirikisha mawazo langu na wengine. Huku nikijifurahisha na kuendeleza tija kazini na katika maisha yangu.

Mwezi unaonipendeza zaidi wa mwaka ni julai. Napenda mwezi huu kwa sababu ni mwezi wa furaha, utulivu na tukio maalumu. Wakati wa julai hali ya hewa huwa nzuri, baridi kidogo na inafaa kwa shughuli za nje kama kutembea, kulima au kuwa na burudani na familia. Julai ni mwezi unaoniniletea hisia za kumbukumbu nzuri na sherehe. Mara nyingi huwa na siku kuu likizo za shule au muda wa kushirikiana na familia na marafiki. Hili huniwezesha kuwa na furaha kupumzika na kuunda kumbukumbu nzuri za maisha. Mwezi wa julai hunisaidia kupanga vipango yangu ya mwaka. Ni muda mzuri wa kutathmini mafanikio, kuweka malengo mapya na kuanza hatua mpya za maendeleo binafsi na kazini. Hii wafanya mwezi huu uwe wa kipekee zaidi kuliko miezi mingine. Julai ni mwezi ninaoupenda sana. Kwa sababu unachanganya furaha amani kumbukumbu mzuri na fursa za maendeleo. Ni mwezi unaonifanya nijisikie kuwa na nguvu furaha na motisha ya kuendelea na maisha yangu kwa shauku na tija.

Kila siku napenda kukunywa maji kiasi cha kutosha, kwa sababu maji ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Kwa kawaida, ninajihitaji kunywa karibu lita mbili hadi tatu kwa siku. Kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa, hii husaidia mwili wangu kubaki na unyevu, kazi za figo na ini huwa nzuri. Na pia kuimarisha nguvu na nishati. Kunywa maji hufanya ngozi yangu ibaki nyororo na yenye afya na pia husaidia kumeng'enya chakula vizuri. Wakati mwili unaepuka maji ya kutosha huzalisha uchovu, kizunguzungu au kutojisikia vizuri. Hivyo kunywa maji mara kwa mara ni njia ya kuhakikisha mwili unafanya kazi kikamilifu. Ninapenda pia kunywa maji badala ya vinywaji vyenye sukari mara nyingi. Kwa sababu, husaidia kudumisha afya ya mwili kuthibiti uzito na kuzuia matatizo kama kisukari au shinikizo la damu. Kunywa maji ni tabia afya, nguvu, utulivu wa mwili na akili na huniwezesha kuendelea na shughuli zangu za kila siku kwa furaha na motisha.

Napenda kwenda madukani mwisho wa mwezi, hii ni kwa sababu ni wakati ambapo napanga ununuzi wangu wa kila kitu, kila siku ninachohitaji, na kuhakikisha kuwa familia inapata mahitaji yote ya nyumbani. Mwisho wa mwezi huwa ni muda mzuri wa kukagua gharama, kupanga bajeti, na kununua vitu muhimu kama chakula, vifaa vya shule, au bidhaa za nyumbani. Kwenda madukani mwishoni mwa mwezi huniwezesha kujipanga vizuri na kushirikiana na familia. Mara nyingi napenda kwenda na familia au marafiki ili kushirikiana katika kuchagua bidhaa, kulinganisha bei, na kupata ubora bora wa bidhaa tunazonunua. Hii hufanya ununuzi kuwa wa furaha na wa tija. Wakati wa mwisho wa mwezi hufanya niwe makini zaidi na matumizi yangu. Kuhakikisha kuwa bajeti inashikilia na hakuna upotevu wa fedha. Ni fursa nzuri ya kujifunza kupanga fedha na kuwa na nidhamu ya kifedha. Kwa kweli, kwenda madukani mwisho wa mwezi ni jambo ambalo hunisaidia kupanga, kudhibiti bajeti, kushirikiana na familia, na kuhakikisha mahitaji ya nyumbani yamekamilika. Ni jambo linalonipa makini, nidhamu, na furaha ndogo ndogo kwenye maisha.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda wangu kupumzika, kushughulika na familia na kufanya shughuli za burudani. Baada ya wiki yenye shughuli nyingi na kazi, wikendi ni fursa nzuri ya kupumzika, kurejesha nguvu na kuandika mwili na akili kwa mwiki inayofwata. Kwa mfano napenda kuchukua muda wa familia, kama kula pamoja, kutazama filamu, kutembea au kucheza michezo midogo midogo. Hii hufanya mshikamano wa familia kuwa imara na kuongeza furaha katika nyumba. Mara nyingine pia napenda kutembea au kufanya shughuli za nje. Kama shamba au bustani, ili kuwa karibu na asili na kupata nguvu na starehe. Zaidi ya hapo, wikendi pia huniwezesha kujipatia burudani binafsi. Kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kufanya kazi ndogo ndogo za sanaa na ubunifu. Hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha furaha na mweo na akili. Mara nyingi, wikendi hufanya niwe na faraja, nguvu na furaha. Huku nikihakikisha muda huu wa kupumzika, unachangia afya, mshikamano wa familia na kuendelea na maisha ya kila siku kwa motisha.

Kila siku, ninapenda kufanya mazoezi ya mwili ili kudumisha afya na nguvu. Aina ya mazoezi ninayoyafanya ni kutembea kufanya kazi mazoezi ya nyumbani kama kimbilio kidogo kidogo na mara nyingine michezo ya viungo vidogo dogo. Mazoezi haya husaidia mwili wangu kuwa imara kuongeza nishati na kuimarisha moyo na misuli. Kwa kawaida, ninafanya mazoezi takribani mara tatu hadi nne kwa wiki, kulingana na ratiba yangu ya kazi na shughuli nyingine. Ninapendelea kufanya mazoezi asubuhi mapema au mwishoni mwa mchana, wakati mwili bado una nguvu na hali ya hewa ni nzuri. Asubuhi ni nzuri kwa sababu huniwezesha kuamka vizuri na kuwa na nguvu za kufanya kazi za siku nzima. Baada ya kufanya mazoezi nahisi nguvu furaha na utulivu wa akili. Mwili huchoka kidogo lakini hisia na furaha na tija zinachukua nafasi. Na hufanya siku yangu kuwa yenye tija na raha. Mazoezi pia huniwezesha kudumisha afya ya moyo, kupunguza msongomano wa mawazo na kuendelea na maisha kwa mtindo wa afya na nguvu. Mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu wa maisha yangu. Kwa sababu hufanya mwili wangu kuwa mwenye afya, akili yangu huwa na utulivu na hunipa motisha.

Ujuzi ningependa kujifundisha zaidi ni lugha za kigeni na ujuzi wa teknolojia. Kujifunza luga mpya unisaidia kuwasilishia na watu mbali mbali kutoka sehemu tofauti za dunia. Kufungua milango ya marafiki, fursa za kazi na pia kunipanua mtazamo wangu wa maisha. Lugha ni daraja la kuelewana. Na kufunza lugha mpya ni njia ya kuunganisha watu na tamaduni za tofauti. Ninapenda pia kujifunza ujuzi wa teknolojia. Kama kutumia programu mupya, kuunda maudhui ya mitandaoni na kufahamu mfumo ya kompyuta. Ujuzi huu utaniwezesha kuboresha kazi yangu, kuongeza tija na kushirikiana kwa urahisi na wengine. Katika dunia ya leo, teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha na kujifunza ni njia ya kuwa na sifa bora na yenye ushindani. Kujifunza ujuzi mpya, kutanipa furaha, motisha, uhuru wa kufanikisha malengo yangu. Nikila ujuzi mpya nitakaa upata, utafungua fursa mpya, kunipa uhakika wa maendeleo binafsi, na kufanya nijisikie kuwa na nguvu ya kushugulikia na changamoto tofauti za maisha. Ujuzi ninaopenda kujifunza ni daraja la maendeleo binafsi, fursa na kijamii na kazi. Na jinsi njia ya kufuraisha maisha kwa ufanisi na ufuraha. Kujifunza ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Na kila hatua ya kujifunza unisaidia kukua bora zaidi.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninapenda kubaki mtulivu na kufikiria kwa makini tabla ya kuzungumza. Kwanza hujaribu kuelewa nafasi ya mtu muingine kwa sababu ya mgogoro. Nafahamu kuwa kila mtu anamtazamo wake na kuelewa hiyo kunisaidia kuepuka kuongozo na hasira na kupunguza mshikamano. Ninapenda kuzungumza kwa heshima na bila kuchukizo. Badala ya kushambulia mtu au kuwongea maneno mbaya, hujaribu kueleza hisiya zangu kwa maneno yenye busara na uwelewa. Maranyingi kutumia maneno yenye amani ufanya mugogoro upungue na suluhisho lifanikishwe kwa urahisi. Wakati mwingine napenda kutowa muda kidogo kabla ya kushugulika na mugogoro. Hii huniwezesha kutulia, kufikiria suluhisho bora na kuondoa hasira ambazo zinaweza kuharibu uhusiano. Bada ya muda huo, napenda kukana mtu huyo kuzungumza na kupata suluhisho linalofaa kwa pande zote. Wakati wa mgogoro, ninajitahidi kubaki mtulivu, kuelewa, kuzungumza kwa heshima na kutafuta suluhisho badala ya kuongeza hasira. Njia hii ufanya uhusiano uendele vizuri na kufufundisha uvumilivu busara na mshikamano kwa kijami.

Ninapenda kuvaa miwani mara kwa mara. Kuvaa miwani si tu kwa ajili ya kuona vizuri. Bali pia nikifaa cha mutindo na utambulisho binafsi. Wakati ninavaa miwani nahisi kuongezewa kwa imara ya macho yangu na pia huniwezesha kushughulika na kazi zangu za kila siku bila matatizo ya kuona. Miwani pia huniwezesha kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali wa jua au vitu vinavyoweza kuumiza macho. Hii ni muhimu hasaa pale ninapokuwa inje au nikifanya shughuli ambazo zinahitaji macho kuwa salama na makini. Miwani huchangia kuonyesha mutindo wangu binafsi. Kuna aina tofauti za miwani zinazofaa kwa mavazi rangi hali ya hewa na ninapo chagua miwani ninayopenda hufanya nijisikie kujiamini kwa kuwa na hisiya nzuri. Kuvaa miwani si tu ni swala la uhakika wa kuona bali pia ni njia ya mutindo, faraja na kujitunza macho. Kila wakati ninapokuwa, ninapochukuwa miwani yangu nahisi tayari makini na mtulivu kuendelea na shughuli zangu.

Kwenye kazi yangu, natamani kufika mbali na kufikia mafanikio makubwa ambayo yatanisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kuwa mtaalamu anayeaminika katika eneo langu la kazi. Nataka watu wanione kama mtu mwenye nidhamu, ubunifu na uwezo wa kutatua changamoto kwa busara. Natamani kupata nafasi ya kuwasaidia wengine kupitia kazi yangu. Ninapenda kushirikiana na timu, kushiriki maarifa niliyopata, na kuchangia mawazo yatakayo boresha mazingira na kazi. Kufika katika hatua ya juu kwenye kazi yangu, pia kunamaanisha kuwa na uwezo kufanya maamuzi yenye tija na yenye manufaa kwa wengi. Ninataka kazi yangu pia iwe chanzo cha udhabiti wa maisha na maendeleo ya familia yangu. Kupitia kazi yangu natamani kujenga maisha bora, kufika malengo yangu ya kifedha na kuishi kwa heshima na kuridhika. Mafanikio ya kazi si cheo tu, bali ni kuridhika, ukuaji, uendelevu na mchango kwa kijamii. Ninataka kufika mahali ambapo, nimekua kitaaluma, ninajiamini, ninachangia kwa wengine na ninafurahia kile ninachokifanya. Pia ndipo nitakapo hisi kuwa, nimefikia mafanikio kweli kwenye kazi yangu.

Nina penda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na yenye rahisi mkubwa. Ununuzi wa mtandaoni uniruhusu kuangalia bidhaa mbalimbali nikiwa nyumbani bila kusafiri au kupoteza muda mwingi. Naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kukagua bidhaa inayo faaa hitajiangu. Zaidi ya hayo, kununua mtandaoni hunisaidia kupanga muda na bajeti. Mara nyingi kuna ofa na punguzo hasa mwishoni mwa mwezi au wakati wa sherehe. Jambo linalo nisaidia kuokoa pesa. Pia napata urahisi wa kuchagua bidhaa kwa utulivu bila presha ya wawazaji au msongamano wa madukani. Ununuzi wa mtandaoni hunipa uhakika na faraja kwa sababu bidhaa huletwa hadi nilipo au mahali palipo kubaliwa. Hii huni rahisishia maisha hasa pale ninapo kuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu huniokoa muda, hunipa uhuru wa kuchagua na hunifanya nipate kine ninacho hitaji kwa urahisi na ni njia ya kisasa inayo rahisisha maisha ya kila siku na kuongeza tija.

Mandhari mazuri mliyowahi kuona ni mazingira ya asili yenye kijani kibichi. Vilima na mashamba yaliyojaa mimea. Manthari hii hunipa hisia ya amani, utulivu na furaha ya kipekee. Ninapoitazama, ninahisi kama akili yangu inapumzika na mawazo mazito yanaondoka. Ninapenda sana kuona asubuhi au jioni jua linapochomoza au linapozama. Rangi za anga hubadilika na kuunda mchanganyiko wa rangi za kuvutia sana, kama machungwa, waridi na buluu. Ni mandhari inayonifanya nitamani uzuri wa asili na uumbaji wa dunia. Manthari ya mvua pia ikinyesha huwa juu na ya ardhi, miti na mashamba ni ya kuvutia sana. Harufu ya udongo baada ya mvua, sauti ya tope ya mvua na hewa safi hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Manthari hii hunipa matumaini hasa kwa sababu mvua huleta uhai na hutuwezesha kulima na kupata chakula. Manthari mzuri niliowahi kuona ni ile unayonifanya nijisikie amani, shukrani na furaha ya kuishi. Na hunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira na kufurahia uzuri wa asili ya kila siku.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine huanza kwa kuwasilikiliza kwa umakini. Kila mtu ana mawazo na uzoefu wake. Hivyo kusikiliza hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuchangia mawazo bora. Mawasiliano mazuri ni msingi wa ushirikiano wenye mafanikio. Ninapenda kushiriki mawazo yangu kwa uwazi na heshima. Ninapotoa wazo au maoni. Huhakikisha yanawasiliana kwa njia ya busara ili yasilete migogoro. Pia niko tayari kupokea maoni ya wengine na kuyatumia kuboresha kazi tunayoifanya kama timu. Ninahakikisha kushirikiana majukumu kwa wa haki na kuwasaidia wenzangu pale inapohitajika. Ikiwa mtu anachangamoto niko tayari kusaidia ili kazi iendelee vizuri. Ushirikiano hauhusu tu kugawana kazi. Bali pia kujenga imani, mshikamano na lengo la pamoja. Kufanya kazi kwa ushirikiano kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wengine. Kuboresha matokeo ya kazi na kujenga mahusiano mazuri kazini. Kwa kufanya kazi pamoja kwa heshima na uelewano timu hufanikiwa zaidi na kazi na hufanyika kwa ufanisi na furaha.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani. Ninaiona rangi hii mara nyingi katika mazingira na asili, kama mashamba, miti, bustani, na nyasi. Kijani hunikumbusha uhai, matumaini, na ukuaji. Kwa sababu ni rangi inayohusishwa na mimea na maisha mapya. Rangi hii hunikumbusha amani na utulivu wa akili. Ni na poeti zama, nahisi kupumzika na kuwa huru kifikra. Ndiyo maana napenda sana kuwa karibu na maeneo yenye kijani kibichi. Kwani hunifanya nijisikie kuwa na nguvu na furaha ya ndani. Kuna vitu kadhaa ninavyomiliki vyenye rangi hii, kama nguo, shuka, au daftari. Vitu hivi hunifanya nijisikie karibu zaidi na rangi ninayoipenda. Hata nikiwa ndani ya nyumba. Rangi ya kijani hunifanya nijisikie salama, mtulivu, na mwenye matumaini. Ni rangi inayopunguza msongamano wa mawazo na kunipa hisia za usawa wa maisha. Mara nyingi ninaiona rangi hii shambani, bustani, mashambani, na hata kwenye vyakula vya mboga. Rangi ya kijani ni zaidi ya rangi tu kwangu. Ni ishara ya uhai, matumaini na amani, na ndiyo sababu naipenda na kuithamini sana katika maisha yangu.

Mpira wa kikapu ni mchezo wa michezo unaopendwa sana duniani. Unaochezwa na timu mbili kila mtu akiwa na wachezaji watano uwanjani. Lengo kuu la mchezo huu ni kufunga pointi kwa kuingiza mpira kwenye kikapu cha timu pinzani ambacho kimewekwa juu kwa urefu maalumu. Mchezo wa mpira wa kikapu unahitaji kasi umakini na ushirikiano wa timu. Wachezaji hutumia mikono kupiga mpira chini, kupitishiana mpira na kurusha mpira kuelekea kikapu. Pia kutoa mbinu za kujilinda ili kuzuia timu pinzani kufunga pointi. Mpira wa kikapu ni muhimu kwa sababu huimarisha afya ya mwili huongeza nguvu za misuli, hujenga ustadi na huwasiliana na kushirikiana na husaidia kupunguza msongamano wa mawazo. Pia hufundisha nidhamu heshima na kufuata sheria. Kwa ujumla, mpira wa kikapu si mchezo wa burudani tuu, bali pia ni njia ya kujenga afya, urafiki na vipaji vya vijana na watu wazima. Ni mchezo unaohitaji akili, nguvu na moyo wa kushirikiana.

Nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wakipekee sana. Mara ya kwanza kusafiri kwa ndege. Kulinipa hisia za mchanganyiko wa furaha na msisimko. Nilivutiwa sana na jinsi ndege inavyo paa angani na kuona mandhari ya dunia kutoka juu. Jambo ambalo ni la kuvutia sana. Wakati wa safari nilijifunza umuhimu wa kujiandaa mapema kufuata taratibu za usalama na kuheshimu muda. Wahudumu wa ndege walikua wakarimu na walihakikisha abiria wao wako salama na wanajisikia vizuri. Safari ilionekana kuwa fupi kwa sababu ya faraja na huduma nzuri. Kusafiri kwa ndege pia kulinipa mtazamo mpana wa dunia. Kuona mji, milima, bahari au mashamba kutoka juu kunanifanya nidhamini uzuri wa dunia na maendeleo ya teknolojia. Ni uzoefu unaoongeza maarifa na kumbukumbu nzuri. Kusafiri kwa ndege ni uzoefu wakuvutia na wakujifunza na kukumbukwa. Unanifanya ni tamani kusafiri zaidi, kuona sehemu mpya na kujifunza tamaduni tofauti. Huku nikifurahia usalama na urahisi wakusafiri kwa anga.

Sio kufikiria tu bali nimewahi kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Ilikuwa hatua kubwa na ya ujasiri kwa sababu kuanzisha biashara kunahitaji mipango, muda, juhudi na uvumilivu. Nilikuwa na ndoto na malengo makubwa ya kujitegemea na kuboresha maisha yangu kupitia biashara. Biashara hiyo ilinifundisha mambo mengi muhimu, kama usimamizi wa fedha, kuhudumia wateja, kupanga kazi na kufanya maamuzi. Ingawa haikudumu kwa muda mrefu, uzoefu nilioupata ulikuwa wa thamani sana. Kwa bahati mbaya, kutokana na sababu zisizoweza kuepukika, ikabidi niifunge. Hali hizo hazikuwa chini ya uwezo wangu, lakini zilinifundisha kukubali changamoto za maisha kwa hekima. Hata hivyo, kufungwa kwa biashara hakukunivunja moyo. Badala yake kuliniongezea maarifa, uzoefu na nguvu ya kujaribu tena siku zijazo. Niliendelea kujifundisha, kutathimini makosa na mafanikio. Na kuweka mipango mipya kwa ajili ya fursa nyingine za kibiashara. Kuanzisha biashara kulikuwa somo kubwa maishani mwangu. Ingawa nililazimika kuifunga sikupoteza ndoto yangu ya ujasirimari. Bali nilipata msingi imara. Kujaribu tena kwa busara na maandalizi bora zaidi hapo baadaye.

Ninapoandaa ripoti za kazi huanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwenye kazi ninayoifanya au timu yangu. Hii ni hatua ya msingi kwa sababu ripoti sahihi inategemea taarifa sahihi na za kina. Napanga taarifa kwa mpangilio wa mantiki ili iwe rahisi kueleweka na kufuatwa. Zaidi ya hapo, ninapenda kufuata muundo maalum wa ripoti, ambao kawaida unajumuisha, utangulizi, maelezo ya kazi iliofanywa, changamoto zilizo jitokeza, suluhisho zilizo tumika, na hitimisho au mapendekezo. Muundo huu hufanya ripoti yangu iwe ya kitaaluma na yenye tija kwa wasomaji wake. Nina hakikisha kuzingatia lugha na maneno sahihi. Ninapenda ripoti zangu ziwe wazi zenye ufasaha na zisizo za upungufu wowote wa maelezo. Wakati mwingine, ninapenda kutumia chati, michoro au takwimu kuonyesha taarifa kwa urahisi ambapo ninalorifanya ripoti iwe ya kuvutia na kuelewa zaidi. Mwisho ninapima ripoti yangu kwa usahihi wa taarifa na muundo kabla ya kuwasilisha. Hili hufanya ripoti yangu iwe ya kuaminika, yenye tija na yenye inaendana na malengo ya kazi. Kwa kweli kuandaa ripoti za kazi ni mchakato wa makini na mpangilio na ufasaha. Unao hakikisha kila taarifa inafanikishwa kwa usahihi na kwa njia ya kitaaluma.

Ninapenda sana kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli si tu burudani bali pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kudumisha afya ya mwili. Ninapenda kuiona kama fursa ya kupumzika, kuondoa msongamano wa mawazo na kufurahia hewa safi ya asubuhi au jioni. Kuendesha baiskeli hunisaidia kujifunza uvumilivu na ustadi kwa kuendesha. Inahitaji umakini, usawa wa mwili na kufuata sheria za usalama barabarani. Hili hunifundisha nidhamu na uwajibikaji. Jambo linalonisa umuhimu wa kuwa makini katika kila kitu unachokifanya. Kuendesha baiskeli ni njia nzuri ya kuona mandhari mapya na kushirikiana na marafiki au familia. Mara nyingi napenda kwenda kwenye bustani au mashamba na marafiki. Tukicheka na kushirikiana pamoja. Hii huchangia furaha na mshikamano wa kijamii. Kuendesha baiskeli ni mchanganyiko wa burudani, mazoezi na mshikamano wa kijamii. Na kila safari hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye afya bora. Ni mojawapo wa shughuli ninazo zipenda kufanya mara nyingi.

Ninapenda kulala mapema kuliko kuamka na jua. Kulala mapema ni muhimu sana kwa sababu huniwezesha kupata usingizi wa kutosha, jambo linaloongeza afya ya mwili na akili. Wakati ninalala mapema, mwili wangu unapata muda wa kupumzika, kurekebisha nguvu zilizochoka na kuandaa mwili kwa siku mpya yenye shughuli nyingi. Kulala mapema huniwezesha kuamka mapema na hisia za nguvu na utulivu. Nikiwa nimepumzika vizuri nafanya kazi kwa umakini, nishati yangu ni nyingi na mawazo yangu ni safi. Pia kulala mapema hunisaidia kudumisha nidhamu ya siku, kwani mwili unajifunza ratiba nzuri ya usingizi na kuamka. Kulala mapema hunifanya niwe na afya bora ya akili na mwili. Hupunguza uchovu, kizunguzungu na husaidia akili kufanya kazi vizuri. Shida za mwili kama uchovu na maumivu kidogo hupungua pale ninapolala kwa wakati unaofaa. Kulala mapema sio tu tabia nzuri ya afya. Bali ni njia ya kupata nguvu, utulivu na tija katika maisha ya kila siku. Hii ndio sababu napendelea kulala mapema badala ya kuamka na jua, bila usingizi wa kutosha.

Ninapenda kuenda maktabani mara kadha, hasa wakati ninamuda wakupumzika au kusoma vitabu vyangu ninavyovipenda. Kwa kawaida, ninapanga kuenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu ya kazi na shugli nyingine. Maktabani ni sehemu nzuri ya kupata utulivu na nafasi ya kujifunza kwa kina bila usumbufu wa kelele za nje. Zaidi ya hapo, kuenda maktaba ni kuna nisaidia kupata maarifa mapya na kupanua mtazamo wangu. Napenda kusoma vitabu vya aina tofauti, kuangalia magazeti au utafiti, na kuungana na wazo jipya ambalo linaweza kunisaidia kibinafsi na kitaaluma. Maktaba pia ni pahali pazuri pa kuzingatia utulivu na kutafakari. Jabo ambalo linalifanya nijisiki mtulivu kwa kiakili. Maktabani pia uniwezesha kujifunza jinsi ya kupanga muda na kutimiza malengo ya kujifunza. Ninaweza kuchagua muda maalum wa kusoma, kuandika au kufanya tafiti ndogo ndogo. Hii unifundisha ni nidhamu na uwajibikaji katika kujifunza. Ninapenda kuenda kwenye maktaba mara nyingi kwa sababu ni sehemu ya elimu, utulivu na nafasi ya kupanua maarifa. Na kila ziara, hunisaidia kuwa bora zaidi kupata motisha na kujenga uelewa wa dunia ya kwa kina.

Ninapenda sana maua kwa sababu ni miongoni mwa uzuri wa asili unaonipa furaha na utulivu. Kutazama maua kunanisaidia kupumzika kiakili na kuondoa msongamano wa mawazo. Kwa sababu rangi ya harufu na maua ni ya kuvutia sana na huzidishia hisia za amani. Ninapenda maua kwa sababu yananifundisha urembo na uzuri wa maisha. Kila maua ni kipekee kwa rangi, sura na harufu yake na hunifanya nitamani utofauti wa maisha na maumbile. Napenda pia kupaka maua kwa ajili ya mapambo nyumbani au kwa kusherehekea matukio maalumu. Kwani hunipa furaha na mtazamo wa kusherehekea macho na moyo. Maua pia huniwezesha kuonyesha hisia na upendo. Kuzitoa au kupokea maua ni ishara ya heshima upendo au shukrani. Na mara nyingi hunifanya nijiskie furaha na kudhaminiwa. Hivyo maua si tu uzuri kwa macho. Bali pia njia ya kuonyesha hisia na kuimarisha uhusiano na wengine. Ninapenda maua kwa sababu ni alama ya uzuri, amani na furaha na kila maua ninayoyapata au kuona hunifanya nijiskie mtulivu, mwenye furaha na kushukuru uzuri wa dunia.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huu kupumzika na kurejea nguvu. Baada ya shuguli nyingi asubuhi, huwa ni muhimu kuchukua muda wa kupumzika kidogo ili kuendelea na kazi kwa ufanisi. Mara nyingi napenda kuchukula chakula kidogo kunywa maji au vinikinyuaji kingine. Na kisha kukaa kwa utulivu kwa dakika chache. Wakati wapo mapumziko ya mchana, huniwezesha kutafakari juu ya kazi nilio ifanya na kupanga kile ninacho fanya baadae. Hii ni njia nzuri ya kuhakikisha kwamba kila jambo linafanyika kwa mpangilio na bila msongo. Wakati mwengine, napenda pia kusoma kidogo au kusikiliza mziku wa utulivu. Jambo linalo ninasa, moyo na akili kuwa huru. Napenda kutumia muda wa pumziko ya mchana, kushirikiana na wenzangu wa familia kuongea kidogo, kucheka au kubadilisha mawazo, kuna nifanya nijisikie furaha na mshikamano kwa kijamii. Hii hufanya siku yangu iwe yenye tija na furaha zaidi. Mapumziko ya mchana si tu ni fursa ya kupumzika. Bali ni njia ya kuongeza nguvu, utulivu wa akili na kuhakikisha shugli za mchana zinafanyika kwa tija na furaha. Ni sehemu muhimu ya ratiba ya kila siku.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembea ni Beijing, China. Beijing ni mji mwenye historia ndefu na kitamaduni tajiri. Ukiwa na majengo ya kale, harem ya kifalme na maeneo yenye hadithi nyingi za kihistoria. Kutembea mahali hapa, kutanipa fursa ya kujifunza historia, tamaduni na maisha ya watu wa zamani. Jambo linaloongeza maarifa yangu na mtazamo wangu wa dunia. Kutembea Beijing kutanisaidia kuona miundo yake ya kale, bustani za kifalme na mitaa yenye kihistoria. Kuona miji ya zamani harem za kifalme na mandhari ya asili karibu na majengo ya kihistoria. Kutanifanya nijisikia kushirikiana na historia kwa namna ya kipekee. Kutembea pahali hapa pakihistoria kutanisaidia kuthamini maendeleo ya sasa kwa kuangalia jinsi watu walivyoishi zamani. Hii ni fursa ya kufikiria, kutafakari na kujifunza kutokana na historia ili niweze kutumia maarifa hayo katika maisha yangu ya kila siku. Kutembea Beijing China ni uzoefu wa kipekee, wa kihistoria, elimu na burudani na ningependa sana kutembelea ili kupata mtazamo wakina juu ya tamaduni, historia na maendeleo ya watu waliopita.

Kila siku, napanga kazi zangu kwa kupanga kipaumbele na kupanga ratiba ya muda. Kwanza, huangalia kazi zote zinazo hitajika kufanywa na kugawa muda unaofaa kwa kila kazi. Kuanzia zile za dharura, hadi zile zisizo za dharura. Hili huniwezesha kufanya kazi kwa mpangilio na bila kuchanganyikiwa. Zaidi ya hapo, ninapenda kutumia orodha ya kazi, au kalenda ya kila siku. Kuandika kila kazi, kuna nisaidia kuona wazi ni kazi gani lazima ifanyike.

Wakati wa mabadiliko kazini, ninapenda kuyashugulikia kwa utulivu na kwa akili wazi. Kwanza, ujaribu kuelewa mabadiliko hayo kikamilifu. Sababu ya mabadiliko, jinsi ya navyo husiana na kazi yangu na athari zinazoweza kutokea. Kujua hili, kuna nisaidia kukubaliana na mabadiliko kwa busara badala ya kuogopa au kuchukizwa. Ninapenda kubadilika na kutafuta njia ya kufanikisha mabadiliko. Hii inaweza kuwa kwa kujifunza ujuzi mupya, kutumia mbinu mpya au kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kila kitu kinakua rahisi na cha njia. Kubadilika kwa haraka, kuna hakikisha kazi haita adhirika na malengo ya timu ya naendelea kufanikishwa. Napenda kuona mtazamo wakati wa mabadiliko. Badala ya kuona changamoto pekee, hujaribu kuona fursa zinazo weza kuibuka kutokana na mabadiliko hayo. Kwa mfano, njia mpya ya kufanya kazi inaweza kuongeza ufanisi, kupunguza muda au kuleta maarifa mafia. Kushugulikia mabadiliko kazini ni mchanganyiko wa akili ya utulivu, ubunifu nia na mtazamo chanya. Kwa kufanya hivyo, si kwamba tuu ninaendelea kuwa natija, bali pia hunifundisha uvumilivu na ustadi wa kubadilisha hali mpya kazini.

Ninapenda kusoma gazeti mara kwa mara. Kusoma gazeti kun nisaidia kubaki na habari za hivi karibuni, kuelewa kilichotokea nchini na duniani na kupata maarifa mapya. Yanayohusiana na siasa, uchumi, michezo na mambo ya kijamii. Kwa kweli, kusoma gazeti ni njia nzuri kwakuwa na ufahamu wa dunia na mambo yanayohusiana na maisha ya kila siku. Ninapenda kusoma gazeti kwa sababu huniwezesha kuboresha lugha na uelewa wangu. Maneno mapya, misemo na mitindo wa maandishi hunifundisha jinsi ya kuwasilisha mawazo na ufasaha. Kusoma gazeti pia hunifundisha madhubuti na mtazamo chanya juu ya masuala tofauti. Jambo linaloongeza maarifa yangu na akili yangu kuwa makini. Kusoma gazeti pia ni fursa ya kupumuzika kidogo. Huu ni muda wa kujitafakari, kufikiria mawazo tofauti na kupata mtazamo mpya ya mambo mbalimbali. Kwa kweli, kusoma gazeti si tu burudani. Bali ni chanzo cha elimu, maarifa na utulivu wa akili. Mara ninapopata muda, ninapenda kusoma gazeti ili kujifunza, kupata habari mpya na kuendeleza uelewa wangu wa dunia.

Vyakula vya kigeni ni vyakula vilivyoletwa kutoka nchi nyingine na si vya asili ya eneo letu. Kila chakula cha kigeni kina historia na utamaduni wake. Na mara nyingi huchangia utofauti wa ladha na mbinu za kupika. Kwa mfano piza kutoka Italia, sushi kutoka Japani na baga kutoka Marekani ni baadhi tu ya vyakula vya kigeni vinavyopendwa duniani kote. Asili ya vyakula hivi mara nyingi inahusiano na mazao ya eneo lao tabia za chakula na mbinu za kipekee za kupika. Kwa mfano sushi, asili yake ni ya samaki safi na mchele wa japani. Huku piza inavyopikwa kwa oveni ya kuni au gesi. Ikitumia jibini, nyama na mboga. Kuhusu kuandaliwa kwa ghafla, baadhi ya vyakula vya kigeni vinaandaliwa kwa haraka ili kuliwezesha mteja kupata chakula kwa muda mfupi. Mfano ni baga, fries, piza na hot dogs. Ambavyo vinatengenezwa haraka kwa kutumia mafuta, oveni au grili. Njia hii ya haraka inaharakisha chakula kinapatikana kwa wateja bila kuchelewa. Jambo linalopendwa sana katika maisha ya kisasa ya mjini. Vyakula vya kigeni si tu ni chanzo cha ladha mpya na burudani. Bali pia hufundisha kuhusu utamaduni, historia na mbinu mbalimbali za kupika. Na vyakula vya haraka vinaharakisha maisha ya kila siku huku vikitoa ladha ya kipekee na furaha.

Viatu ni vifaa muhimu vya kuvalia mguuni ambavyo husaidia kulinda miguu, kuongeza faraja na kuboresha mtindo wa kila siku. Kuna aina mbalimbali ya za viatu na kila aina ina matumizi yake maalum kwa mfano viatu vya michezo. Hufaa kwa mazoezi na michezo, viatu vya rangi na kioo. Vinatumika kwenye hafla rasmi au kazini na viatu vya mapumziko. Vinapatana na shugli za nyumbani au utalii. Umuhimu wa kuvalia viatu ni mkubwa sana. Kwanza, viatu husaidia kulinda miguu kutokana na majeraha, mawe, uchafu na hali ya hewa kama baridi au jotokali. Pili, kuvalia viatu kunasaidia kuongeza faraja wakati wa kutembea. Kukimbia au kusimama kwa muda mrefu. Hivyo kupunguza uchovu wa miguu. Zaidi ya hapo, viatu huchangia mtindo na utambulisho wa mtu. Viatu vinaweza kuonyesha mtindo binafsi nafasi ya kazi au ladha ya kifahari. Kwa mfano, viatu vya rangi vya kifahari vinapendeza na hufanya mtu aonekane makini na mwenye mtindo. Kuvalia viatu si tu ni suala la heshima na mitindo bali pia uhakika wa afya faraja na usalama wa miguu ni muhimu kuchagua viatu vinavyofaa kwa shugli zinazofanya ili miguu yetu iwe salama na tuchangie uzuri wa mwonekano wetu.

Mahusiano mema kazini ni jambo muhimu sana. Wakati wafanyakazi wanaheshimiana, kushirikiana na kusaidiana kazi inaendelea vizuri na kila mtu anajisikia furaha. Ili kupata mahusiano mema ni muhimu kuheshimiana, kuzungumza kwa wazi, kushirikiana kwenye kazi na kutatua migogoro bila kuchelewa. Umuhimu wake ni mkubwa, husaidia kukuza, tija, motisha na utulivu kazini. Wafanyi kazi wanapo shirikiana wanaweza kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kufanya kazi kwa urahisi na kufanikisha malengo ya timu. Lakini mahusiano mema yanaweza kuvurugika kwa sababu ya ukosefu wa heshima, ubinafsi, migogoro isiyo suluhishwa na kushindwa kushirikiana. Hivyo ni muhimu kila mfanyakazi kuwa na moyo wa kushirikiana, kuheshimiana na kushughulikia changamoto kwa busara. Mahusiano mema ni msingi wa timu yenye nguvu, yenye mshikamano na yenye tija. Kwa hivyo, wacha tushirikiane, tuheshimiane na tufunishane kazi. Kwa furaha na amani.